Moja wawo ni kusaidia watu ambao ni wanyonge, kwa mfano ni mewahi nunua chakula, kununua mavazi, na hivi ndio nafanyanga wakati wa likizo, kama vile aprili, agosti na desemba. Kingine ni kuelekeza mtu ambaya mepotea, haswa ukiwa pale mjini, unapata kuna watu ambao, hawajui mahali wanafa kuelekea. Kuwaelekeza pia naweza sema ni kitu njema ambayo nimefanyia mtu nyingine ni kulisha wale ambao wanalala barabarani pale mjini Hii nafanyanga sanasana wakati ambapo niko kwenye Anasherehekea siku yangu ya kuzaliwa Huwa napika chakula, naenda na mavazi ambayo sivai tena nawapelekea na wanafurahiya sana Kitu kingine ambayo ni mewahi fanya ni kulipia mtu nauli Wakati mwingine mnapopanda basi unapata kuna mtu ambaye hawezi pata hiyo pesa ya kutosha ya kutembea mali fulani Hivyo bazi ni mewhi lipia mtu nauli na ninachukulia yiyo kama ni kitu njema ambayo ni mawahi fanyia mtu.

Mkono wangu unauma sana nigependa kuenda hospitalini kuona daktari ili aweze kunipea dawa ambayo inaweza nisaidia.

Napenda kitanda kizuri, manake kitanda kigumu huwa huwezi ukapata muda wa kulala vizuri pale kitandani, na kukuwa na kitanda kizuri inamaanisha unaweza lala vizuri, huwezi choka, huwezi kuwa na shida ya mgongo, shida ya kichwa, shida ya kimwili, hivyo basi napendelea kukuwa na kitanda kizuri. Ambacho nikitoka kazini naweza lala vizuri manake pia usingizi nzuri inamanufaa kwenye afya yetu unamka vizuri eswa watu ambao wanaenda kazini asubuhi wanarudi kama wamechoka, kitanda kizuri kitakuwa vizuri sana ukilalia na ukiamka ukiwa bora, ukiwa na kihafia ndio uweze kuwa na uwezo wakufanya kazi siku ambayo inafuata.

Ningependa sana kupata ujuzi wa kuendesha gari, manake ninatumai nitanunua gari yangu, na ninataka sana nikuwe ninaendesha iyo gari, nikipeleka watoto wangu shuleni, wakati naenda kazini, Hii sababu ni kwamba Huwa nachelewa sana wakati naenda kazini, unapata, unaamka kama umechelewa, kuenda kutafuta basi, unapata basi imejaa, inakuwa vigumu sana na imekuwa ikifanya maisha yangu ikawa magumu sana. Hivyo basi ningependelea kujua kuendesha, ili ni nunue gari yangu, niweze kujiendesha mwenyewe, na hivyo basi itakuwa vizuri sana.

Naam nautumia mtandao wa kijamii sana kabisa manake imekuwa muhimu kwangu kibinafsi kwa mfano siwezi kaaa bila mtandao wa kijami. Mtandao kijamii umerahisisha mawasiliano ya haraka Kuna mawasiliano ya hapo kwa hapo Unapata ujumbe hapo kwa hapo Wakati ambapo unapigia mtu simu au unaongelesha mtu pale mtandaoni. Ya pili inakua haraka sana kufikia huduma za msingi kwa bei nafuu kama vile elimu, kama vile huduma za afya, imikuwa rahisi sana kupitia mtandao wa kijamii. Pia unaeza pata habari kwa urahisi. Unaeza jua ni nini naindelea kwa sababu habari uchapisho pale kwa mtandao wa kijamii na unaeza ipata haraka sana. Pia unaeza kuwasiliana na watu ambao wako ulimwengu mzima, mtu yeyote ambayo katika mahali popote ata nje tofauti, unaeza kuwasiliana kutoka na mtandao wa kijamii kama vile kupitia video na kadhalika.

Mazingira ni muhimu sana aswa kwetu binadamu Ninafuu sana kukaa maali ambapo ni safi na mazingira ambayo ni nzuri kwa afya zetu na kutokana na kulinda mazingira ya kwanza nikiwa pale kazini Uwa tunaelimisha wafanyi kazi wenzetu kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira na imekua ni jambo nzuri sana manake watu wanapo elewa umuhimu wa mazingira inakua viema sana kwao kuilinda. Ayapili uwa tunaelimisha kijamii. Kwa mfano huwa tunatembea pale vijichini vietu. Tunaelimisha jami umuhimu wa kutunza mazingira. Tunawapea miche, wapande na wapande pia miti. Na tunawaeleza ni umuhimu gani wakati unapanda miti kwako. Na inasaidia aje kimazingira na pia inasaidia aje kiafya. Hivyo basi tumeweza kuitunza mazingira yetu na ikawa ni mzuri sana na ya kupendeza.

Mimi hutumia simu yangu mara kwa mara. Kwa mfano siwezi kaa bila simu. Simu ni kifaa ambacho ni muhimu sana maisha mwangu. Na mwanzoni nilikuwa na simu ya kubonyeza. Ambayo haikuwa nafuu. Nikakaa, nikajipanga kidogo, nikanunua simu nzuri. Simu yangu ina programu mingi sana kwenye simu. Kwa mfano, nina programu ya Whatsapp, naweza ingia internet, niko na programu nyingi sana. Hivyo basi, kila kitu ambacho ninaifanya, huwa natumia simu yangu. Kwa mfano, ikifika kwa mawasiliano, natumia simu, nikitaka kufanya kazi zangu za shuleni, natumia simu, kazi zangu za kazini, natumia simu. Nikitaka kulipa nauli au kununua vitu madukani natumia simu kuagiza vitu, kufanya mkutano zangu natumia simu yangu. Hivyo basi naweza sema simu ni kifaa ambacho, siwezi weka mbali na mimi Lakini wakati ambapo nataka kulala huwa naweka simu yangu mbali ndio nipate wakati mwema ama mwafaka wa kulala Kisha nikiamka asubuhi naanza kazi zangu na kifaa ambacho nahitaji zaidi ni simu yangu.

Mimi ninapenda timu ya mpira, haswa timu ya mpira wa futiboli, ninashabikia timu ya Asenali tangu jadi, na nilipenda Asenali kutokana na mpenzi wangu, ambaye alikuwa anapenda kuitazama, akanifunza pia na mimi nikaanza kuipenda. Nafurahia sana wakati timu yangu inafuzu hasa kwa mchezo manake inanitia moyo pia na mimi kwa kazi zangu za kila siku niweze kujifunza kufanya bidii Manake kufuzu ni jambo la muhimu sana inakupea vitu vingi kutokana na kufanikiwa itatokana na bidii yako pale kazini pale kwenye mpira hivyo basi naipenda timu ya Asenali na nitaishabikia timu yangu mara kwa mara.

Nina mafanikio kadhaa ambayo wanathamini kazini. Kwa mfano wakati ambapo unapata cheo pale kazini; inakua ni furaha zaidi maanake utakua umepiga hatua ya kimaisha na unaweza ku kupata mafanikio mengi kupatana na kupata uongozi. Mafanikio zingine kazini ni kama vile kusoma. Kusoma kuendeleza kimasomo imekuwa tena ni nufaa kwangu haswa pale kazini maanake uongozi unakuja na kuendeleza kimasomo Maanake masomo pia inakupea busara inakupea kujua jinsi ya kuongoza wenzako.

Napenda kuongoza wenzangu pale kazini. Nikipewa jukumu la kuongoza wenzangu huwa naipendelea sana. Manake, ninapata kujifunza mengi kutokana na kuongoza watu. Na napenda kupata changamoto. Manake, wakati ya ambapo unapata changamoto, Unaweza kujifunza mengi naweza kujua jinsi ya kutengamana na huo changamoto Hivyo basi kila wakati ambapo tunapewa majukumu huwa nachukua jukumu la kuongoza wenzangu Hata kama ni nafasi ndogo kwenye kazini naipenda sana na nimekuwa nikifanya kwa muda mrefu na nimejifunza mengi Ata saizi nikipewa kazi ya kuongoza. Itakuwa ni nzuri sana manake nimepata kuelewa ni jinsi gani unaweza kuongoza wenza.

Nimesoma gazeti siku mbili ambayo ilipita Lakini sana sana uwa natumia mtandao wangu wa kijamii kusoma gazeti manake kupata gazeti yenyewe ni vigumu sana labda kwenye mtandaoni na ni nzuri kusoma gazeti manake unapata kupata abari za haraka na inawezekana pia una una.

Mahali ambapo naishi wakati umeme unapotea huwa tuna generator ambayo inajua wakati stima imepotea inajiakisha na hivyo basi imetusaidia sana manake umeme saa zingine una shida zake na wakati ambapo unapotea tunakuwa na wakati mgumu sana wa kufanya vitu. Umeme una umuhimu mingi sana kwenye vitu zetu vya kila siku Kwa mfano saa huzi huwezi pika chakula, huwezi fua huwwezi bishi bila umeme. Imeraisisha vitu sana hivyo basi imekuwa vyema sana tununue jenereta ambayo Kila wakati stima inapotea tunatumia ile jenereta.

Ningependa kuwa meneja mkuu, siku zijazo pale kazini, manake nimejifunza vitu vingi sana kutokana na kusimamia wenzangu. Na mtu anapokuwa meneja inakuja na vitu vingi kama vile malipo, nzuri, kutengamana na watu, tofauti tofauti. Hivyo basi ningepende sana kupanda kwenye cheo katika kazini mwangu, ili niweze kufikia pale kuwa meneja mkuu, na niweze kufanya kazi vizuri, niweze kubadilisha tabia zingine ambazo si nzuri pale kazi.

Mandhari nzuri ambayo nimewai kuona na ambayo inanipendeza sana ni ile ya pwani, ama naweza sema ile ya baharini. Hiyo mandhari kando ya bahari huwa ni nzuri sana, kuna hewa safi, ambayo huwa inatoka pale kwa maji. Kuna pia mchanga mzuri ambayo inapendeza, watu huwa wanachezeh iyo mchanga. Kuna miti ya aina tofauti kama vile inayotoa coconut. Pale jua ni nzuri sana vitu za pale zinakaa za kupendeza sana manake nitasema mandhari ya pwani ni nzuri sana na ambayo huwa imekuwa ikifanya watu watembee pale waiangalie vile inakaa manake inapendeza.

Kufanya kazi natimu au na wenzako ni nzuri sana manake Munaweza kubadilishana mawazo na wakati ambapo munafanya kazi natimu Uwa munafanya kazi kwa wakati mfupi sana akuna kuchelewa manake, mwingine atafanya hiki kazi kingine kifanywe na kingine Yapili ni kubadilishana mawazo Unaweza pata mda mzuri sana wa kufanya kazi vizuri manake ukiwa na wazo moja mungina na leta nyingine so wakati hivyo basi ni nzuri kufanya kazi na wenzako ya tatu pia unaeza jifunza kutoka kwa kutokana na wengine manake kila mtu akona lengo tofauti akona mawazo tofauti hivyo basi wakati mnafanya kazi kwa pamoja unaeza kujifunza mengi zaidi na ni nzuri kujifunza manake tukiwa kazini bado tunajifunza na bado tunatafuta mbinu raisi ya kufanya kazi na kupata mafanikio ya mzuri.

Anapenda kuangalia filamu za kuchekesha kwa mfano kuna filamu za aina tofauti tofauti za kuchekesha Aswa wakati wajioni ambapo natoka kazini ka watu wana toto wakisha lala mi utazama filamu zangu za kupendeza za kunichekisha Manake uwa nikona mawazo mengi na wakati ambapo nacheka uwa napunguza haya mawazo Napenda pia kutazama hizi filamu siku ya weekendi ambapo ni siku ya jumamosi na jumapili Wakati ambapo sina kazi mingi za kufanya kutazama filamu imebadilisha maisha yangu Aswa wakati ambapo nikona msongo wa mawazo Uwa inapunguza msongo wa mawazo na inanisaidia kufikiria tofauti katika kimae.

Kifaa kama vile simu, simu ni kifaa muhimu cha teknolojia ambayo imebadilisha maisha yangu manake simu hunisaidia kufanya vitu vingi sana kwa mfano Ninapotaka kununua vitu dukani huwe natumia simu yangu Manake ina programu ya Mpesa ambayo uneza lipanayo vitu ambavo umeagiza kwenye madukani simu yangu pia naezatumia kwa mawasiliano simu yangu naiezatumia kufanya kazi zangu kama vile za kazini Pia kazi zingi biashara kwa mfano huwa napigia picha vitu ambavyo nafaa kuuuza kwenye mtandao na ninazituma nikitumia simu Hivobasi naezasema siwezi ishi bila simu Manake simu imebadilisha maisha yangu sahizi wakati nikikaa ni kwa sababu ya simu ndio naishi mahali napoishi sahizi, chakula naishoishi ni kwa sababu ya simu manake imenipa kama kazi na imefanya vitu.

Kuna zoea ambayo nimeijenga kama vile kufanya zoezi kufanya tizi ambayo imebadilisha maisha yangu kufanya tizi kwangu imenipa afya mzuri imenisaidia kupunguza kilo ambayo ilikuwa imeniletea magonjwa mengi sana Nimekua nikifanya tizi kama ifuatavyo Kwa mfano nikitoka kazini jioni huwa natembea Kwa muda wa kilomita mbili kisha narudi nyumbani nifanye kazi zangu asubuhi naamka saa kumi na moja natoka nakimbia na ninarudi kabla ya kujitarisha kwenda kazini Zoezi hizi imebadilisha maisha yangu na imekua mazoea na imekua nzuri sana kwenye kiafya ya mwili yangu na ninaezasema imebadilisha kabisa jinsi ambavyo naviangalia vitu siku hizi Kwa sababu zoezi hilo nimebadilisha kiafya Nilikuwa natumia pesa mingi sana kwenda hospitalini Lakini tangu nianze kufanya zoezi maisha yangu imebadilika Nimeweza kuhifadhi pesa zangu ambazo nilikuwa napeleka pale hospitalini na ninahimiza watu wafanye zoezi haswa wakati ambapo unaona uko na kilo mingi sana kwenye mwili Unaezafanya zoezi na maisha itabadilika na utaanza kujihisi vizuri.

Nina watoto watatu na ninawapenda sana na watoto wangu wanapenda sana kucheza mchezo wa mpira wa football na pia mimi hupenda kucheza uwa mchezo. Yavyo basi, wakati ambapo tuko nyumbani wikindi, uwa tunajipanga na tunacheza uwa mchezo. Na unapata watoto wanafurahiya sana wakati wanacheza na wazazi wao. Na baada ya kucheza huwa tunapika chakula yetu kitamu, tunakikula. Na wakati wowote ambapo hatuna kitu chochote chakufanya. Uwa tunatembea pale kwenye uwanja, tunacheza mchezo wetu wenye wampira na tukitoka hapa uwa tunafuraiya sana na inatupia wakati mzuri sana wakutengamana na watoto wangu na ninaupenda sana kucheza na wawo.

Wakati ambapo kuna baridi kali, kitu ya kwanza ambao huwa tunafanya ni kununua nguo ambayo ni nzito, haswa wale ya watoto wananunua nguo nzito ili kuweza kuwasitiri kutokana na upepo mkali. Na huwa kama kuna baridi, huwa tuna afadhalisha wakati ambapo tungetoka nje kucheza tuna kaa ndani ya nyumba tunasoma hadithi zetu, tunapika chakula moto, tunakunywa vinywa. Ili iwape watoto ile joto na izuie magonjwa mengine ambayo inaletwa na baridi.

Nimewai safiri Masai mara ambapo kuna wanyama pori na ni mahali pazuri sana ambapo unaeza peleka watoto wako, unaeze na enda na familia yako haswa wakati wa likizo, kutazama wanyama aina mbalimbali wa pori. Inapendeza sana wakati unatembea kwa manake uneza jifunza mengi kuhusiana na wanyama wa pori na pia unaeza kuwa na muda mzuri pale manake kuna aina mbalimbali ya wanyama ambao wanasaidia.

Napenda kukaa mahali ambapo kuna utulivu, sipendi kelele mingi, manake mahali ambapo nafanya kazi kuna kelele mingi, so ninapotulia kwenye mahali hakuna kelele huwa naweza panga vitu zangu vizuri, naweza soma vitabu zangu vya aina tofauti hadithi, naweza fikiria, naweza lala vizuri, na kazi.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa soka. Mimi hupenda kucheza mpira huu na watoto wangu, hasa wakati tuko nyumbani, kama vile wikendi, wakati ambapo hatuna kazi nyingi ya kufanya pale chumbani. Na kucheza mpira kimenisaidia sana kupunguza kilo za mwili wangu na pia kimenisaidia kiafya, maana kufanya zoezi inasaidia afya yako iwe nzuri.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa na heshima. Kuishimu mtu yeyote. Awe mkubwa, awe mdogo. Na kuwa naheshima imenisaidia maishani kwa mfano. Ukiwa naheishima, uneza fanya kazi na kila mtu. Unaeza pata kazi sehemu tofauti manake. Heshima yako hujionyesha kwa watu na icho ndio kitu watu wanaipenda sana Pia imenisaidia nikafaulu katika masomo yangu hadi nikapata shahada heshima pia imenipea mahusiano mzuri hata katika kimapenzi.

Ninapenda sana kula nje ya nyumba manake kuna hoteli ambayo inapendeza sana huwa tunaenda pamoja na familia yangu sana sana siku ya weekendi wana samaki nzuri na wanajua kupika ugali wa wimbi na huwa ni tamu sana inatufanya mimi na familia yangu tutembelee pale Kila weekendi manake chakula chao ni kitamu na manthara ya hiyo hoteli ni nzuri sana inapendeza na hivyo basi familia yangu inaipenda sana.

Nikiwa shuleni nilikuwa nasoma somo ambalo linaitwa muziki na somo la muziki ilikuwa na vifaa vingi vya kupiga muziki na moja wao ilikuwa gitaa gitaa nilijifunza kwa mda mfupi sana na nikajua kidogo Alafu mwalimu ambaye alikuwa ananifunza muziki akapewa likizo ya lazima na hivyo basi ndio nili wacha kujifunza kupiga gitaa Lakini kupiga gitaa ni raisi sana na inaitaji mtu ambaye amejifunza kwa mda mrefu na amekuwa kifanya icho kazi Hivyo basi ataweza kuburudika wakati anapiga gita.

Kabla sijaenda kupumzika baada ya kukuwa na siku ndefu ama baada ya kutoka kazini kwa sababu kila wakati ambapo natoka kazini huwa nimechoka na ninapofika nyumbani huwa naanza na kuoga. Kitu ya kwanza ambayo inaweza toa uchovu kwa mwili ni kuoga na maji yako baridi Kisha ni kunywe chai changu na baada ya iyo nipike, chakula cha jioni Kisha ni kule na nilale mapema ili niweze kuamka mapema nikiwa sawa Manake ukiwa umechoka kutoka kazini ni vyema Ulale mapema.

Ninapenda kampuni ya Samsung, kampuni ya Samsung ni kampuni nzuri sana ambayo inaunda vitu vya teknolojia, mbali mbali kama vile simu, kama vile televisheni, kuna mashine ya kuosha nguo, kuna mashine mengi ambayo yanaundwa na Samsung, na unavyotumia hivi mashine, zinakaa kwa muda mrefu, hazina usumbufu yoyote ya kiteknolojia, na hivyo basi unapata watu wengi wanainunua juu lakini ni nzuri zaidi kwa sababu haikusumbui Naipenda sana machine zangu za Samsung Maana yake nimeyatumia kwa muda wa miaka karibu tano na bado zinafanya kazi kama vile nilitoa pale kwa kampuni Hivyo basi ningeimiza kila mtu angalie na anunue akitaka kununua kampuni nzuri vitu vyake vya elektroniki ambayo Anaizutumia kwa muda mrefu.

Kitu ya kwanza mtandaoni kuna mambo mingi na ni mzuri wakati ukiwa mtandaoni unafaa kufahamu ya kwamba Kuna vitu vingi kuna vile vizuri na kuna kule vile vibaya na hivyo basi ukiwa pale mtandaoni ni muhimu utilie manane vitu ambavyo ni vya mahana kwako zingine ambavyo havi kuhuzu ama vitu ambavyo zinaleta ubaya Unaziacha kando na usitilie manane sana mambo ya watu pale kwenye mtandaoni Manake watu wengi wanautani, wengine wana uzuri, wengine wana ubaya Hivyo basi ni muhimu sana kutilia manane vitu ambavyo umeenda kufanya pale kwenye mtandaoni Kitu chingine ni kwamba serikali imetoa vitu vingi ambavyo vinaeza sababisha mtandao wao kufungwa ama wako kufungwa Kwa mfano unapokuwa pale ni nzuri kukaa na watu vizuri, kuongelesha watu vizuri, usipite mipaka ya vitu ambavyo havitakikani Hivyo basi utaweza kufanya kazi vizuri pale mtandaoni unaeza fanya biashara yako utafanya vitu vyako bila kitu chochote kibaya kukufanyikia.

Kuna filamu mbalimbali ambayo mimi upenda kuangalia aswaa nikiwa chumbani kwangu na watoto wangu. Napenda vilamu vya kuchekesha na naweza pia kuingia kwenye hizo vilamu na nicheze pia kama wao. Naipenda hii filamu kwa sababu wakati ambapo nina msongomano wa mawazo. Uwa inanitolea haya mawazo na inaonipea fulsa ya kucheka na kujihisi vizuri Nimekaa kwa muda mrefu na wazazi wangu na nikio utotoni tulikuwa tunatazama hizi filamu na hivyo basi nikaipenda wakati huu natazama na watoto wangu na pia wao wanaipenda sana Naeza sema kwamba filamu vya kuchekesha ni mzuri sana na inasaidia watu ambao, ata wakati ambapo uko na hasira, uki ukiatazama hao filamu, unaweza kuwa na furaha, inabadilisha maoze yako kabisa.

Mimi napendelea kunyoa manake tangu ninyoe nywele yangu marafiki zangu ghuniambia nakaa vizuri nibaki kuwa na hiyo nywele fupi na nimeipenda sana manake ni raisi sana aswa wakati ambapo unafanya usafi kama ni kuoga unakuwa msafi kila mahali Lakini wakati ambapo una ndevu ama una nywele refu inakuwa vigumu sana kufanya usafi Hivyo basi napendelea kukua na kunyoa manake inaleta usafi kwenye nyumba mtu anakaa vizuri, pia utatumia pesa mingi kutunza yale nywele refu na kadhalika.

Nimepata mafanikio kadha pale kazini kwa mfano nimeweza kuongeza masomo yangu. Nikiwa kazini kuna mfumo ambao inapea fursa wafanyikazi kuenda kuongeza masomo yao Hivyo basi anawezasema kazi imenisaidia kwa kunipea uwezo wa kuongeza masomo yangu na hivyo basi, nikaongeza utaluma mwingine ambao umenisaidia hapa kazini. Ya pili, imenipa cheo ucha uongozi. Sasa hivi niko na kikundi ambacho nakiongoza. Na hiyo uongozi imenisaidia sana kwa sababu nimepata kipaji cha kuongoza watu, jinsi ya kuongoza watu, jinsi ya kufanya kazi na watu. Nimejifunza mengi sana kutoka kwa wadogo wangu na pia wakubwa wangu ya tatu, kazini mwangu imenipea mafunzo mengi mbali mbali kutokana na kuelimishwa Tumekua na mamikutano za kuelimishwa na imeweza kunifunza mengi sana pale kazini na hivyo basi nawezasema, nimepata mafanikio mengi kutokea kwa kazi ambayo nafanya.

Nimewahi safiri kwa ndege kutoka nchini mwangu Naeza sema kusafiri kwa ndege ni kitu nzuri ambayo Nimewahi jipea katika ulimwengu huu Maanake kusafiri kwa ndege ilinipa nafasi ya kuelewa vitu mingi kujuana na watu Kwa mfano siku ambayo nilikuwa natembea nikisafiri kwa ndege Nilipendezwa sana na mandhara ya yenye unaona pale ukiwa pale juu kwenye ndege Kupitia kwa dirisha ya ndege niliona jinsi ambavyo dunia ni nzuri sana, niliweza kupiga picha nzuri nzuri na pia niliweza kutumia dakika chache kabisa kufika mahali ambapo nilikuwa naenda hivyo basi inafadhalisha kila mara niende na ndege maanake huwezi choka si kama vile ambavyo unaenda na basi unachoka sana mahali ambapo unaenda hivyo basi naupenda sana kutembea ama kusafiri na ndege.

Napenda kuimba aswa wakati ambapo naenda kanisani. Siku ya jumapili niko kwenye kwaya ambayo tunaimba wimbo ya kumsifu mwenyezi mungu katika kanisalangu pale SDA. Kuimba imenipa ujasiri mwingi sana na wakati ambapo ninaimba uwa na jisikia vizuri kama nilikuwa na mawazo mengi akilini. Inanifuraisha na inanituliza Napenda sana sana kuimba na kikundi changu cha wa Kristo kumsifu mwenyezi mungu na nimekuwa nikiimba sasa kwa muda wa miaka karibu kumi Nilianza kuimba nikiwa pale shule ni shule ya msingi shule ya sekondari nikaimba Wakati nilienda chuo kikuu nikaingia kwenye vikundi mbali mbali ambapo adi saizi bado na shiriki na tumeimba na mbaka tumetoa filamu kadhaa ambao watu saizi wanaimba na wanapendezwa na nyimbo zetu.

Ningependa kuwa meneja katika kazini mwangu. Huo ndio uwezo na ningeomba siku za usoni niipate vile ambavyo naona viongozi wangu wakituongoza Haijawahi nifurahisha kabisa, na ningependa kurekebisha mambo mawili matatu ambayo viongozi wetu wanafanya na haifai kabisa. Kwa mfano kuna vitu kama ufisadi katika kazini Ningependa kuyarekebisha vitu kama hivo nyingine ni ukabila, unapata viongozi wengi sana ukifika kazini wana ukabila kama ni kugawa kazi Wanapea watu ambao wanatoka sehemu moja Ikiwa iyo sio kitu sahihi kabisa. Maanake kuna watu wana uwezo Lakini kwa sababu tuna viongozi ambao wana ubinafsi na wanapenda watu wa kutoka kwao, inakua sana vigumu kupata watu sahihi ama watu wazuri ambao wanaeza ongoza wengine.

Aa napendelea wakati ambapo kuna joto Manake wakati ambapo kuna joto Hakuna mashida mingi kama vile mbavyo kunanyesha Wakati mbapo unatoka kuenda kazini ni raisi sana unavyofanya kazi yako pale kazini inakuwa raisi manake aa auna shida ya magonjwa kama vile yanayoletwa na baridi Unaeza tembea ukafanya kazi yako bila kuzuiwa na kila kitu Lakini wakati ambapo kuna baridi aa Unaeza kosa kutoka ata chumbani manake baridi unyevu nyevu maji huwa inazuia watu kukua na wakati nzuri haswa wakati ambapo wanafanya kazi.

Ningependa kupewa mafunzo ya kidigitali kama vile mafunzo ya AI Mafunzo ya AI inafanya vitu pale kazini yawe rahisi sana Kwa mfano wakati ambapo unataka kufanya meeting ama kufanya mkutano wa maana Wakati ambapo kuna mfumo ya AI inafanya kazi ikue rahisi na inafanya vitu ziwe rahisi kuliko wakati ambapo hamna mfumo wa teknolojia kama AI.

Wakati ambapo nasafiri kwa mfano nikienda kazini huwa natumia basi. Basi huwa inasimama kilomita chache karibu na kwangu na ninapenda kutumia basi kwa sababu nauli ni bei nafuu na ni mfumo wa haraka ambayo inakufikisha kazini bila kuchelewa hivyo basi naupenda sana basi kwa sababu Inanifikisha mahali nataka kwa wakati ambapo unastahili.